Naamu napenda asali, tuseme asali ni kitamu na kinautamu chakipekee. Napenda kutumia asali kwenye chakula kama mkate ni upake kwenye mkate. Ama tuseme nieke kwenye chai na niongeze limau kidogo tu. Asali nitamu tuseme na ninaeza tumia asali pia katika mapishi mbali mbali. Asali pia ni tuseme kama siku penda tu asali pia inafaida zaki zaki afya na kathalika.

Ili kumaliza kazi yangu kwa wakati ambao nimeupanga natumia mbinu kadhaa tuseme kama mbinu cha kwanza tuseme ni kuandaa mipango ninapenda kuandika orodha ya vitu ambavo nataka kufanya kwa mapema ili kuakikisha kwanza kwamba nafanya vitu kwa mtiririko ambao unafaa tuseme pia kugawa muda natumia wakati wangu vizuri nimeugawa. Tuseme kwa masaa mawili ya kuanza kufanya kitu fulani. Alafu masaa yanayofuata kufanya kitu kingine.

Tuseme napenda kula ugali zaidi kuliko wali ni kwa sababu ugali ni chakula ninachokipenda napenda sana ugali tuseme kwa mboga ama kwa samaki hii ni kwa sababu ugali ni chakula ambao nimeukula toka utotoni na tuseme ni rahisi kupika.

Ndiyo, napenda kujaribu vyakula vipia. Ni inanipa furaha sana kujaribu ladha mpya. Hasa wakati na safiri au nikienda kwenye makao ma pya. Tuseme pia napenda kujua utamaduni wa watu kupitia vyakula vyao. Kila eneo lina vyakula vya kipekee. Alafu, kila chakula pia kuna ule uvuto tu wa kipekee. Hata nikikosa kupenda. Angalau nimejaribu. Kila chakula, kila mahali nina poenda. Angalau tu nijaribu.

Ndiyo, nimewahi jaribu kujifunza kupiga gitaa. Nilipoanza, nilianza kwa shauku. Nilidhani ni rahisi. Hadi wakati ambapo nilijaribu. Nilisoma kwenye YouTube, madarasa ya bure kwenye mtandao. Lakini nilipojaribu mambo hayakuwa jinsi nilivyotarajia. Nilipata changamoto kadhaa. Kuratibu mkono wa kushoto na wa kulia wakati huo, ulikuwa mgumu sana.

Naupenda mwanga wa kati. Kwa sababu mwanga mkali hunichosha macho. Hasa wakati wa usiku sipendi mwanga wa balbu unaongaa. Tuseme kungaa sana. Hini kwa sababu mwanga wakati unawezesha kuona vyema. Bila kukasirisha macho halafu tena unaleta hisia ya utulivu. Na starehe na pia nikitumia mwanga wakati kusoma ni kizuri sana. Unaweza kupumzika au kulala hata kama uko jikoni mwanga wa kati ni mzuri sana.

Ndiyo, nimeenda maonyesho ya sanaa na unautamu wa kipekee. Nimehudhuria maonyesho ya sanaa, ya mitaani. Hasa hapa, jijini Nairobi. Kuna maonyesho mbali mbali, ya wa sanii, wakienyeji. Alafu tena nimewahi tembelea makumbusho. Kama pale kwenye Nairobi National Museum. Nilipo, nilipo ono vifaa vya ki historia. Na sanaa ya ki sasa pia.

Nashambulia mabadiliko kazini kwa mikakati hii. Cha kwanza ni kukubali na kuwa na mtazamo chanya. Naona mabadiliko kama fursa ya kujifunza kitu kipia. Najitahidi kuona upande mzuri wa mabadiliko hayo. Na cha pili tuseme ni kujielimisha. Huuliza maswali mengi ili kuelewa kina kwa mabadiliko. Na nafanya utafiti pia kama singeelewa wa ziada ili kujua zaidi kuliko yale mabadiliko ambayo yameletwa. Na tuseme cha tatu ni kuwa na tayari kwa kujifunza. Napokea mafunzo yoyote ninayo letewa bila tashwishi yoyote. Alafu najaribu kutumia ujuzi wangu wa zamani kukabiliana na yale mambo mapya ambayo yamekuja. Alafu tuseme cha nne ni kwamba usaidizi siogopi kuliza wenzangu walio kwisha elewa. Wanielezee na mimi nielewe.

Napenda kufanya mambo mbali mbali na marafiki zangu. Kama vile kutembea na kujadiliana. Tuseme kutembea kwenye bustani au kwenye mtaa wakati wa jioni. Na wakati tunatembea tunabadilishana mawazo. Juu ya maisha ama kazi ama hata ndoto tulizonazo. Tuseme pia kushiriki burudani. Burudani kama vile kucheza michezo ama kuonana kwenye vilabu vya dansi au tamasha la muziki. Ama tuseme kama tuko huko. Labda kupika kutengeneza chakula, cha juu, jamaa. Kama nyama choma. Ama kula nchi kwenye mikahawa mipya. Ama tuseme labda pia mazoezi ya mipira. Kuenda kwenye mazoezi pamoja. Kucheza mpira wa mguu sana sana.

Huwa nafurahishwa kwa mambo machache sana. Tuseme kama kusaidia watu, kutatua matatizo yao, kujifunza mambo mapya, ama tuseme kuona mtu anaelewa kitu. Ama ubunifu wa mawazo, kuunda mawazo mapya na kuyabadilisha kuwa maneno, ama mawasiliano na watu. Ile tuseme ni kwa ambapo kubadilishana mawazo na watu tofauti. Lakini cha muhimu kabisa, nafurahia sana nikipata pesa. Pesa muhimu.

Mimi, tuseme napenda kununua chakula zaidi. Napenda kula, mimi. Tuseme nitembee kidogo, nipate kahawa, ninue kahawa, ninywe. Tuseme na andazi. Tuseme nitembee tena kidogo, nipate mayai, ninue. Vitu vya vya kule tu napenda kununua sana.